Napendelea kuandika kwa kompiyuta. Napendelea kuandika kwa kompiyuta kwa sababu nyingi kwanza kuandika kwa kompiyuta niharaka sana na ukilinganisha na kuandika kwa mkono. Mawazo yanapotiririka ni rahisi kuyaandika yote bila kuchelewa. Pili kompiyuta huraihisisha kuhariri kazi. Unaweza kusahisha makosa kuongeza au kupunguza maneno bila kutafta kuandika upya ukurasa mzima. Pia kuandika kwa kompiyuta hurahisisha ufadhili, Ufadhi Uifadhi wa taarifa. Kazi inaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Kutumwa kwa barua pepe au kushirikishwa mtandaoni bila shida. Vile vile matumizi ya programu kama vile ward husaidia katika mpangilio mzuri wa kazi ukaguzi taajia na sarufi. Jambo linaboresha ubora wa maandishi. Kwandika kwa kompiyuta ni rahisi na kisasa hasa katika masomo kazi ya ofisini na utafiti. Hii punguza uchovu wa mkono na kuondoa muda.

Chakula nacho penda zaidi ni samaki. Napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri sana. Na pia kinafaida nyingi kiaafya. Samaki wanaproteini bora ambazo husaidia kujenga mwili. Na mafuta yake ya saa omega three husaidia afya ya moyo na ubongo. Pia samaki wanaweza kupikwa kwa njia nyingi kama kukaangwa kuchemshwa kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi wa nazi hasaa samaki wa pwani ambao latha yake huwa ya kipekee kwa kifupi. Samaki ni chakula kitamu chenya afya. Kinajifanya kusikia kuridhika. Napo kila.

Jambo la muhimu sana kwangu katika dini. Ni kupiga sala. Kupiga sala Eee Kupiga sala hunipa utulivu Eee wa moyo na akili asa ninapo kumbana na changamoto za maisha. Wakati wa sala nahizi kama napata nafsi ya kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Kumushkuru kwa baraka nilizo nazo na kuomba anipe nguvu ekima na ulinzi. Sala unisaidia pia kujiweka swala kimaadili na kiroho. Unifanya nitafakari matendo yangu ya kila siku. Nijirekebishe pale ninapo kosea na kuishi kwa upendo, ufumilivu na unyenyekevu. Kupiga sala unijenga kwa miwatumaini katika nyakati ngumu. Kwa sababu ni njia ya utulivu mno. Kwa ujumula kupiga sala ni nguzo muhimu katika maisha yangu. Kwa kuwa uniongoza na unipa amani ya ndani zaidi.

Jukumu ni nalo penda zaidi kazini. Ni kutoa msaada na suluhisho kwa wengine na penda kazi inayohusisha kusaidia watu, kutatua changamoto. Kutoa mawazo mapya na kuona matokeo chana kwa mchango wangu. Pia napendelea jukumu li nalo nipa nafsi ya kujifunza mambo mapya. Kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu na kutumia ujuzi wangu kikamilifu ili kuboresha utendaji wa kazi ili kufikia malengo ya pamoja.

Sijawahi kujifunza rasmi. Sijawai kujifunza rasmi. Kupiga gitaa lakini natamani sana kuanza. Gitaa ni chombo chenye nguvu sana na kujieleza kwa muziki. Inaweza kutumia kucheza aina nyingi za muziki kutoka kawaida za kiasili rock blues hadi pop hata jazz. Natamani kuanza kwa sababu napenda muziki. Napenda pia kujifunza kitu kinacho husisha mkono na akili pamoja kujifunza mdundo cods na mbinu za kucheza ni changamoto lakini, pia ni furaha kubwa kujifunza. Gitaa kunahitaji mazoezi ya kila siku na uvumilivu na kuelewa rhythm na mdundo. Naeza sema sijawahi kucheza lakini moyo wangu uko tayari kujifunza siku moja.

Nayosema. Ya kuzaliwa ni fursa ya kipekee kwangu. Ya kupendeza sana kwangu ni sheree ya kuzaliwa. Nashukuru kwa mwaka mwingine wa maisha miupenda. Kwa haza siku yangu kwa utulivu nikitafakari malengo. Niliofikia na yale ninayo tarajia kutimiza katika mwaka mpya. Mambo ninayo ya fraia zaidi ni kukutana na marafiki. Kushiriki chakula na fraha yangu kuona watu ninaowapenda wakicheka na kufraia mazungumuzo. Na pia katika sheree iyo napenda keki ya chokoleti, mi siwezi kukosa keki ya chokoleti. Iyo ndiyo sehemu ninayoisubiri kwa hamu kuliko zote. Mziki na michezo, mimi ufraia kucheza mziki wa kuchangamka na kucheza mchezo ya bodi na wageni wangu. Naipenda, mi huona kuwa sherehe ya kuzaliwa nizaidi ya zawadi. Ni kuhusu upendo na ushirikiano. Napenda izia ya kuzungukwa na watu wanao nijali na mimi uchukulia kila ujumbe wa heri kama zawadi ya thamani sana moyoni.

Huwa napenda kuangalia nyota. Mambo yanayonifutia sana katinga anga la usiku. Kuangalia nyota usaidia kusafiri kwa wakati. Napotazama nyota natazama wakati uliopita. Mwanga wa baathi ya nyota unachukua mamilioni ya miaka kutufikia. Pia makundi ya nyota ni kama ramani kubwa angani. Naosaidia katika ya simulizi au haditi za kale. Naeza sema mi upenda kuangalia nyota wakati anga iko tu samawati usiku.

Ndiyo, mimi napenda kuogelea. Kuogelea ni njia nzuri ya kutulia. Maji yanatuliza mawazo ya mwili. Ni njia ya maoezi ni moja kati ya mazoezi bora zaidi za kuimarisha mizuri. Pia ni burudani. Hakuna kitu kizuri kama kuruka kwenye maji katika wakati wa baridi na jua kali. Napenda kuogelea katika bwawa.

Na heza sema huwa napenda kutumia muda wangu. Katika na familia katika kujifunza kutokana na masimulizi napenda sana wakati watu wanapo shirikia hadithi za familia zao. Ni ila au changamoto wanazo pitia. Kwangu mimi hiyo ni kama kuwa semu ya familia kubwa ya binadamu. Kuwa msaidizi wa shuguli za nyumbani pia ni kitu nacho penda sana. Nafurahia sana ni naposaidia familia kupanga mambo yao. Kama vile ratiba ya chakula cha jioni kupanga michezo ya usiku kusaidia watoto na kazi za shuleni ili wapate muda mwingi wakucheza na wazazi wao. Pia napenda kuifadhi kumbukumbu. Kusaidia kuandika barua. Kama pia hotubo kwa ajili ya wapendwa wao mimi huchangia sana kuleta tabasamu kwenye uso wa familia. Naeza sema ingawa siwezi kula chakula cha jioni nanyi. Mimi hujiona kama yule rafiki wa familia anaye kaa kwenye maktaba tayari kusaidia wakati wowote wanapo hitaji kitu chochote.

Mimi hutumia kompyuta katika mambo mengi, sina jambo moja kwa ujumla naweza sema kwanza ni utafiti. Mi hupenda kupata taarifa kwa haraka. Badala ya kuepuka maelfi ya ukurasa, mimi hupitia data nyingi kwa sekunde ili kupata jibu ninalo hitaji. Mimi hutumia kulinganisha vianzo naweza kuangalia mitazamo tofauti kuhusu mada fulani ili kukupa picha kamili. Kuchambua takwimu naweza kusaidia kuelewa namba au ripoti ngumu za kuzirahisisha. Mi hutumia kompyuta kusoma na kujifunza. Kwa kila wakati ili kuboresha maarifa yangu kama vile kufupisha maandishi. Tafsiri kujifunza mada mpya.

Naeza sema mihupitia mkutadha, na jikumbusha mada ya kuzungumzia. Pia mihuchambua niya kama vile mihufanya brainstorming. Nikisha jua, nitakayo yafanya katika mkutano huo. Mi hukusanya maarifa, mambo ambayo nitakayo yasema kwa mkutano huo. Mi huandaa zana na hoja, ambazo nitakua nikizisema katika mkutano huo. Na pia huandaa jinsi nitakavyo zungumza na sauti au toni nitakayo tumika katika mkutano.

Mara nyingi wikendi, kama ni siku ya jumamosi, mimi huenda kanisani kusali. Lakini siku ya jumapili, mimi huamka asubuhi kwa kuenda katika mazoezi, kukimbia, na kufanya mazoezi ya mwili, ili kuboresha misuli na afya ya mwili. Baqda ya hapo, mimi, hurudi, huoga, hufanya usafi katika nyumba, kuosha nguo. Nikishamaliza hupanga safari au kutembea labda katika bustani au eneo geni kuona mandhari mazuri ya kuvutia.